Mfanyibiashara ambaye mimi namfahamu ni, anaitwa kwa jina nana online shopping, ambaye anafanya biashara kutoka, anatoa bidhaa mbali mbali kutoka china kuja huku Tanzania na anauza bidha mbali mbali mfano viatu, friji, mahitaji yote ya mwanadamu ye anauza nguo, kila kitu. Lakini pia, kitu ambacho kinanifanya mimi nampenda mfanyabiashara huyu ni namna ambavyo ni mwaminifu. Unapotuma fedha ila akuletee mzigo, mzigo unafika katika hali ya uaminifu. Kwa hiyo, kitu ambacho nina kipenda kwake na ninajivunia au ninajifunza kwake ni ile hali ya uchapa kazi na kuwa mwaminifu kwa watanzania wenzake au kwa wateja wake. Kwa hiyo, nina penda sana kazi anayoifanya.

Ninapenda zaidi kujifunza kichaina. Unajua kutegemeana na soko la ajira kwa sasa ni vizuri mtu kujua lugha moja, mbili, mpaka tatu. Ili kusaidia wewe unapoenda kufanya mazungumzo au kufanya biashara au kwenye mikutano mbali mbali kusaidia kufika na kuweza kujifunza. Kwa hiyo kichaina kichina mimi ni moja ya lugha napenda na napenda kujifunza.

Najitahidi sana kutokutumia vitu vinavyoruhusiana na plastiki, kwa kuzuia kuvinunua. Mara unapoacha kununua kitu, inamanisha kwamba unakizuia kitu kile hakipasi kuendelea kuwepo. Kwani kinafanya nini? Kinachafua mazingira. Hivyo ni kitu ambacho ninajizuia sana kutumia.

Mara nyingi, kwa sasa mimi nimekuwa sio mtu wa kutembelea maktaba kabisa, lakini miaka ya nyuma ilikuwa angalau kwa wiki mara tatu, lazima niende maktaba, nikasome, nijiendeleze kielimu, niweze kupata maarifa mengi. Kwa sasa sifanyi kabisa.

Kwa kweli mimi nikipata kazi ya kufanya, inayonipa kipato, huwa ninajikuta nina furaha sana, ninafuraha sana na nakuwa namshukuru Mungu kwa kunijalia kupata hadhi ile kwani inanifanya nipate kipato cha kuweza kujikimu kimaisha.

Ndiyo, nimawelahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, na nimeshawahi kujaribu kufanya biashara mbili, ikiwa ni pamoja na kuuza bidhaa za viwandani. Lakini, zimeniwia ngumu, nimejikuta nafunga nikaanza na biashara ya pili ya kuuza mazao yanatokana na nyuki.

Mara pale ambapo nitapata likizo, ama nikiwa na kipato ambacho kinaniwezesha. Napenda likizo yangu niweze kwenda Zanzibar kwa ajili ya kwenda kutalii katika maeneo mbalimbali yenye historia ya watumwa. Kwa hiyo sehemu ya zanzibar ni sehemu yenye ufukwe sehemu ambayo ni baharini. Kuna historia za kale, ningependa kusafiri pia na baba yangu na mama yangu na mdogo wangu wa mwisho anayeitwa kasake, ili waweze kwenda kutembea na kuona mambo mengi, ambayo yanaendilea katika ulimwengu huu. Kwani mazingira wanayoishi wao ni kijijini, na sisi tupo mjini. Kwa hivo, wanapo kuja huku wataona furaha kuna kuka maishi maeneo, kutembelea maeneo ambayo ni ya utalii na yanayovutia. Kwao itakuwa ni burudani na itakuwa ni simulizi na kumbukumbu nzuri katika maisha yao.

Ninaanza kwa kuweka mpango kazi, ambao mpango kazi huo unanisaidia kuelewa mpaka mwisho wa mwezi, kitu gani niwe nimekamilisha na kitu gani niwe sijakamilisha. Hayo ndo mambo ya msinge mbayo mimi ninayazingatia katika utendaji kazi wangu, kila inapuanza mwazo wa mwezi, ninakuwa tayari nimiandaa ratiba kamili.

Ninapenda zaidi kuwa mahala sehemu yenye utulivu, sehemu hisiwekuwa na kelele. Ninapenda pia kuwa na sehemu ambayo ni nyumba nzuri, nyumba kubwa, yenye madirisha makubwa, yenye hewa ya kutosha, yenye miti mingi, ya matunda.

Filamu ambazo nazipenda ni filamu ambazo zinazungumzia uhalisia wa maisha hasa ya kiafrika. Ni filamu ambazo zinatuonyesha namna gani watu wetu waliopita waliishi vipi, wazee wetu wakale waliishi vipi.

Ndiyo, mimi napenda kitanda kizuri na kigumu, mfano, kitanda ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao, mbao ambazo ni za miti ya asili. Kitanda ambacho lazima kinapendeza. Unapoeka godoro, unalala kwa utulivu na kufurahi zaidi.

Hapa inategemeana. Mkutano huo unakuwa umeandaliwa mimi niende kama msemaji au kama msikilizaji. Kama umeandaliwa mimi niende kama msemaji, ninahakisha, ninahakikisha, ninaelewa lengo la mkutano ule na ninaandaa mada ya kuzungumza. Na kama nimealikwa kama msikilizaji, basi ninaenda nikasikiliza kile ambacho kimejiri, kisha nachukua hatua na katika yale ambayo ametuelekeza, ninatekeleza vyema kwa yale ambapo ametuelekeza tufanye.

Kuhakikisha ninaongeza uzalishaji katika biashara zangu, ninahakisha kwamba ninakuwa na wateja wa kutosha ambao hata baada ya kuwa nimezalisha bidhaa hizo wanaweza kuja kuzinunua. Kuongeza uzalishaji wangu ninakuwa na wafanya kazi ambao ni wazuri na wa uhakika. Hivyo inakuwa inanisaidia mimi kuweza kuwa na uhakika wa kila ambacho nakizalisha kina ubora.

Hili ni swali rahisi sana. Mimi ni natumia simu yangu kila siku na muda wote. Isipo kuwa muda ambao nakuwa na kazi ngumu au kubwa. Ndekuwa nifanyi kazi kwa utulivu ndiyo simu ninaeka pembeni. Lakini muda ambao sina kazi basi natumia simu mda wote. Na hasa natumia kwa jili ya kwasiliana na watu au kupata tarifa nyingi mtandaoni.

Mimi ninaishi katika nyumba nzuri sana, lakini ni nyumba ya kupanga. Ni nyumba ambayo nimechukua chumba kimoja cha kupanga nyumba hii ni kubwa sana na ina uzio uzio au kwa lugha nyingine tunaita ua ambayo, kwa wapangaji ambao wana magari, wanaweza kupanga kwa utulivu kabisa. Na kwa hali ambao hawana magari, hamna shida, tunapata utulivu pia. Katika nyumba hii, kuna wapangaji wa nne na mimi nikiwemo. Na nimehamia hapa mwaka elefu mbili ishirini na tano mwezi waa sita. Kwa hiyo mpaka sasa naenda kukamilisha miezi saba. Katika hili eneo, kitu ambacho mimi nakipenda sana. Ni eneo ambalo lina utulivu halina makelele. Na ni eneo ambalo liko pembeni kidogo. Na mji, kwa hiyo kuna utulivu wa kutosha sana.

Hapana mimi sijawahi kusafiri kwa ndege, wala sijui hata hiyo sehemu uwanja wa ndege ulipo, wala sijawai kujaribu hata kuulizia bei za ndege, wala sijawai kujua ndege na nauli au tiketi ya ndege inakatwa vipi.

Ndio, ninapenda kuendesha baiskeri. Na hata mazingira ambayo nimekua. Ni mazingira ambayo tumekua tukiendesha baiskeri. Kwanzia niko mdogo, mpaka nimekuwa mkubwa, tunaendesha baskeri. Ni mazingira ambayo ni salama, hakuna mwingiliano na magari. Wala pikipiki kwa wingi. Ipo usalama hapo ya kutosha.

Sherehe ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ni sherehe ambayo mimi naipenda sana na inanifurahisha sana. Ni sherehe ambayo nakutana na watu wangu wa karibu. Tunapika, tunakula, tunakunywa na kuweza kucheza pale napoezekana.

Kompyuta. Kompyuta ni kifaa muhimu sana ambacho siwezi kuishi bila kompyuta. Kinanirahisishia kazi zangu zote. Kazi zangu zote za kutafuta kazi, za kutafuta fursa, za kuomba nafasi mbali mbali. Kinanipa kila kitu ninachokihitaji.

Ndio mimi ninaweka picha zangu mtandaoni, tena bila uoga kwa sababu naamini mtandaoni kuna fursa na ni sehemu ambayo watu wakiniona wanajua kwa wepesi na rahisi kabisa kama labda mimi ni mjasiriamali, ni mfanyabiashara watu kuvutika kufanya kazi na mimi.

Mahala pa kihistoria ambako mimi ningependa kutembelea ni katika kaburi la rais wa kwanza wa jamuhuri ya mungano wa Tanzania, kaburi la mwalimu Nyerere, kaburi la mwalimu Julius Nyerere. Ningependa kufahamu kule ameweza kuzikwa vipi, historia yake ya kuzaliwa, maisha ambayo ameyaishi, ningefurahi sana.

Kwa hapa, naweza kusema kwamba, kazi na maisha binafsi ni muhimu kukuoanishwa na zinaingiliana. Kwa mfano, mimi nafanya kazi katika shirika la help wedge, tuchukulie mfano. Wale watu tunaofanya nao wote kazi ni watu ambao, lazima nihusiane nao katika maisha ya kila siku. Ni watu ambao lazima hatuishi tu pale kazini, tunakutana nyumbani, tunakutana kwenye misiba, harusi, tukiuguza pia tunakutana. Kwa hiyo unakuta kwamba, maisha yana uwiano kwa namna hiyo.

Mimi binafsi ninapenda upepo. Upepo ni mzuri sana. Kwani hautegemezi kutokana na vitu bandia ni kitu cha asili. Ambacho kinaendana na maumbile ya mwanadamu. Upepo tunaotumia, unautumia miti ya asili. Kwetu kijijini au Tanzania kwa ujumla. Upepo tunaotumia ni upepo unaotumia miti ya asili. Hivi unasaidia kuvuta hewa iliyo nzuri na hewa yenye kupendeza.

Ndiyo mimi napiga kura na kabla ya kupiga kura ninahakikisha nimepata kitambulisho cha mpiga kura ile nipate sifa ya kuwa mpiga kura halali. Hivo, ikifika siku ya kupiga kura, mimi naenda kupiga kura bila kipingamizi chochote. Napenda sana kupata kiongozi yule ambao mimi napenda na namwona ni sahihi.

Kila ninapoamka asubuhi, cha kwanza namshukuru mungu kwa kuniamsha salama. Cha pili, ninajitahidi kuhakikisha kwamba ninasafisha kinywa changu, ninashuka naenda msalani napata haja ndogo kwa maana ya kukojoa. Kisha, ninapiga mswaki, baada ya hapo, ninafanya ibada. Kwa muda wa dakika kumi na tano, kisha najiandaa na kufanya mazoezi, ili niweze kujiandaa kwa ajili ya kazi.

Mtu anayeanza kazi ni mtu ambao anapasa kushauriwa mambo yafuatayo. Cha kwanza ningemuhusia kuheshimu kila mtu katika eneo ambalo anafanya kazi. Hii ingemsaidia mtu huyu hata anapokumbwa na changamoto aweze kupata msaada. Jambo la pili, ningemshauri huyo mtu anaye omba kazi. Anaye enda kuanza kazi. Ahakikishe kwamba, anakuwa ni mtu mwenye kujituma na kuacha uzembe.

Shughuli ya kupendezwa ni shughuli ambayo watoto yatima wanafanyiwa sherehe, hasa sherehe ya kumaliza masomo yao. Ni shughuli mbayo nikikuta watu wanawapongeza watoto yatima kwa kuwapongeza, kwa kufaulu kwao au kujituma kwao katika kazi fulani. Ni shughuli ambayo huwa inanipendeza sana na nishughuli ambayo ninaweza kutoa mchango ili kuweza kusaidia zoezi zima na kuendelea kufanya mayatima waishi maishi mazuri.

Kitu chochote kile cha thamani ni lazima kihifadhiwe na kutunzwa sehemu ya siri. Mfano, nyaraka za shule, za watu kusoma, vieti vya kumaliza shule, ya msingi au sekondari, au chuokikuu. Ni kitu vitu vya thamani, lazima mtu huvitunze kwa sehemu ambayo haiwezi kufikika kwa urahisi, au mtu hawezi kuenda kuiba kwa urahisi.

Ndoto yangu kubwa mimi ni kuhakikisha naenda kuhishi nchi za nje. Natoka hapa nilipo. Kuhakikisha naenda kuishi nchi za nje na kuhakikisha ni nakuwa ni mtu ambaye. Ninafanya kazi zilizokuwa nzuri na zenye utulivu.

Ninapendelea zaidi mkutano ya kisiasa. Mikutano ambayo viongozi wanakuwa kinadi sera zao ili kuwaomba wananchi wapate kuwachagua. Ninapenda sana sera za kisiasa mikutano ya kisiasa na napenda kuenda kuwa hoji na kuwapa changamoto wale viongozi kuwauliza maswali mbali mbali.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya kombolela filamu ambayo imeigizwa na na wasanii kutoka hapa hapa Tanzania. Na filamu hiyo ni aina ya comedy, filamu hiyo nimeweza kuiona mwaka jana, na ni filamu ambayo imikuwa kila ninavyoitizama, ninajifunza maisha halisi ya Tanzania, maisha halisi ya familia za Kiswahili. Filamu hiyo ililetwa na mtu anaitwa Abdul, ambayo msimamizi na mwandishi wa filamu hiyo. Na mara kwa mara napenda kuiona kwa sabu ni filamu ndefu, hivyo napenda kuwa napitia naitizama nafurahi kweli kweli.

Wazo zuri ambalo mimi ninalo kwa siku ya leo ni wazo la kupika pilau wazo la kupika pilau na nyama na kutengeneza juisi ya parachichi na karoti ili niweze kufurahi kwa usiku wa leo.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi huwa ninawasha kibatari, au ninawasha mshumaa, au ninawasha tochi kama lipo karibu, ili mwanga uweze kupatikana, ili tusiweze kung'atwa na wadudu, au watoto wasiweze kujikwaa na kuumia.

Mimi binafsi napendelea viatu vya raba. Viatu vya raba vya kike ambavyo unakuta vinauzwa bei ya kawaida elfu ishirini na tano elfu thela vinakuwa ni vizuri. Vinakufanya wakati wa kutembea unakuwa unajihisi mwepesi na mwenye utulivu.

Ninasomea katika ukurasa wa Instagram ambao naenda moja kwa moja katika ukurasa wa Miladio au Clouds Radio au TV. Nikishafungua ukurasa wao, ninapata kuona taarifa zote ambazo zimejiri kwa siku nzima.

Mimi binafsi na peda sana kujisimamia wakati wa kufanya kazi. Kwani kufanya kazi hailazimiki mtu akusimamie. Unapaswa tu kujitambua, kisha ujitambua, utaelewa ninicha kufanya. Hivo, utagundua swala zima la kusimamiwa. Ambalo linaeza kupelikia wei kupata manya nyaso, au kufokewa, au kudhalilika.

Mtaa wangu mimi huu ninaoishi, ninapenda zaidi kuhusu utulivu. Ni mtaa ambao umekaa watu ambao wana nyumba zao, ambazo zimejengwa vizuri, katika mpangilio mzuri. Kwa hiyo unakuta mtu ukiwa katika mtaa huu, kuna utulivu wa hali ya juu, hamna makelele ni utulivu wa hali ya juu, lakini pia kuna miti mingi ambayo inapelekea hali ya utulivu zaidi.

Data au takwimu ninazihifadhi kwenye kwenye tovuti ama kwenye email yangu. Ndo sehemu pekee ambazo mimi nina hifadhi data. Kwa hiyo nina kuwa nikihifadhi huko kwa sababu nikitaka muda wowote ile naenda natizama nimesave wapi, nimehifadhi wapi, ninapata, basi ninatumia.

Kwa uhalisia mimi sipendi kuenda cinema, sipendi kabisa, ni mtu ambao napenda kukaa nyumbani, kama nimechoka, ni nasoma vitabu. Swala zima la sinema silipendelei. Kwa hiyo nitakuwa mwongo kama nitakupa taarifa ambazo sio sahihi.

Ndiyo, mimi napenda kutembea misituni. Kwa sababu misituni kule, kuna kuwa kuna utulivu wa hali ya juu. Kuna kufanya mtu unakaa, unatuliza kichwa, unafanya vitu kwa utulivu, unakuwa hukurupuki, akili unakuwa umetuliza sana.

Wakati nahitaji msaada kazini, labda nimeumwa ghafla na kiongozi wangu msimamizi wangu hayupo, kiongozi mwenye mamlaka. Ninajitahidi sana kuongea na kiongozi aliobaki ambao ukakaimu nafasi na kuomba anisaidie kuniombea ruhusa ama ninaandika barua ya kuomba ruhusa ili niweze kuelekea hospitali.

Mimi binafsi, napendelea zaidi kufuga mnyama aina ya mbuzi. Mbuzi ni mnyama ambaye, ana miguu minne, lakini pia anakula majani na maganda labda ya ndizi au ya mihogo. Mbuzi ni mnyama asiye na usumbufu. Mbuzi ni mnyama ambaye kama anapata chakula, anapata kutulia na ana kuzalia watoto wengi. Mbuzi ana kawaida kupuzaa watoto wasiopungua wanne kwa msimu mmoja. Kwao nikianza kufuga mbuzi sasa hivi mwezi wa kwanza. Kufikia mwezi wa nane naweza nikawa na mbuzi wengine wanne. Mbuzi hao naweza kutumia kuwauza. Kwa hiyo, mwenendo wake ni mzuri hausumbui wala nini. Sema tu, imetokea kwamba mimi napenda kuwafuga wanyama wakufuga nyumbani na sio wanyama pori.

Mara nyingi napenda kutumia simu. Kutumia simu inarahisisha sana mawasiliano, inarahisisha sana kupeana taarifa. Kutumia simu kwa kupiga. Moja kwa moja kumpigia mtu na kumwelezea shida yako. Au mtu anakupigia simu anakuelezea shida yake haya hivo ndio namna ambavyo ninapenda kuwasiliana na watu.

Ningependa kujaribu mchezo wa kukimbia au wa kurukaruka kamba. Ni kisa ambayo nadhani ni mzuri na ninaupenda ningependa kujaribu. Na nitajitahidi niweze kununua kamba ili niwe naweza kuruka kila asubuhi mara mia moja.

Msimu wa mwaka ambo nina upenda zaidi ni msimu wa kiangazi ni msimu ambao, na kuwa kuna ramsha, ramsha nyingi, shambla, shambla nyingi, ni msimu wa mbao chakula nchabihirahisi kwa sababu unakutando. Msimu wa tuamevuna, ni msimu wa mbao kia unacho kiitaji unakipata kwa bihirahisi, ni msimu wa mbao pesa inapatikana kwa wingi. Hivo ni msimu ambao naupenda na ni msimu ambao ukisema usafiri, hausumbuki unakoenda hakuna mvua, huwa unakuwa tu ni kufanya shughuli zako kwa kujiamini. Ni msimu mzuri sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza ngoma. Tena, ninapenda kucheza ngoma za jadi. Ngoma hizi za jadi katika nchi yetu kila mkoa, kila kabila wana ngoma yao ya jadi. Kigoma, ngoma ya jadi inaitwa muyebe. Mtu akiwa anacheza muyebe ninapenda sana. Hata mimi mwenyewe pia binafsi, napenda kucheza muyebe.

Sifa za kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anasikiliza watu. Anasikiliza wafanya kazi wake. Ili, pale inapotokeya changamoto, iweze kutatuliwa mara moja. Iweze kutatuliwa kwa haraka bila usumbufu. Uyo ndo kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri pia ni yule ambaye haagizi ila anashirikiana na na wafanya kazi wake. Wenzake kuwakisha wanatekeleza majukumu fulani. Anakuwa pale kusimamia.

Jioni ninapenda kula chakula aina ya chips ama ndizi. Ninazipika ndizi vizuri kwa kutumia nazi, nyanya na kitunguu. Kisha nakula. Ninapenda sana chakula hiki. Kwa sababu kinanifanya tumbo linakuwa halijai sana. Tumbo linakuwa jepesi na ninalala kwa utulivu.

Hapana mimi sipendi hadithi za ajabu kwa sababu zinaeza kuwa za kutisha. Sasa ukianza kutishika unakuta hata akili yako haikai kwa utulivu. Ukifika usiku unakuwa unaogopa. Mimi sipendi kabisa hadithi hizo. Sipendi kukuta mtu akiziongea au akisimulia watu wala sitaki mtu anisimulie.

Ndiyo, mimi napenda kutizama hasa-hasa mchezo wa mpira kwenye television. Mashindano ya mpira mechi moja na mechi nyingine. Timu moja na timu nyingine ya kucheza mpira. Mfano, timu ya mtibu wa sugar na timu ya mashujaa. Hivyo napenda sana kutizama mpira. Mchezo wa mpira napenda kutizama sana.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu. Ni mtu ambaye nabuni mavazi. Mavazi ya kike yaliyo mazuri kisha kwenda kuyauza. Au ya kuyatangaza katika mitandao ya kijamii ili yapate wateja. Na mimi nipate kuingiza kipato. Napenda sana maswla ya ubunifu.

Ndio, mimi natoa sadaka sana hasa katika watoto wanaoishi mazingira magumu au ka ya masikini. Lakini pia, michango ya harusi, misiba huwa nachangia sana katika jamii yangu. Hivo inanipelekea kuwa mtu wa karibu na watu wanao nizunguka au majirani zangu.

Mimi ninakunywa maji kiasi cha lita mbili kwa siku. Sizidishi, lita mbili tu zinanitosha, kwani nikizidisha, nitakuwa nakojoa mara kwa mara. Na mimi sipendi kukojoa mara kwa mara, inanikera sana. Hivyo nazuia kunywa maji zaidi ya lita mbili.

Mimi binafsi nataka kufika katika ngazi za juu za uongozi. Kama nimeajiriwa kama kiongozi wa mradi basi nataka niwe msimamizi mkuu wa mradi katika ofisi hiyo au katika mradi husika hii inasaidia pia kuongeza kipato.

Kazi za dharura kuzishughulikia ni rahisi sana. Kwani, ukiona kazi ni nyingi sana, unatafuta watu kukusaidia. Mkono mmoja hawezi kuvunja chawa. Jitahidi sana kazi za dharura zinapotokea. Zille ambazo ni za lazima. Tafuta watu kukusaidia, kuzitekeleza ili usipate hasara. Au kuharibikiwa katika kazi husika.

Mazoea ambayo mimi nimeya jenga ni mazoea kusoma vitabu. Kusoma vitabu kwa sana na kuzuia matumizi ya mitandoa kijami. Kusoma vitabu kuna nisaidia sana kuwa mtu mzuri, mwenye akili na mawazo chanya au mawazo pevu kuhusu maisha.

Wakati wa mvua mimi ni wakati mzuri wa kuwa na mpenzi wangu. Kama hayupo nyumbani mpenzi wangu. Basi ni wakati mzuri wakutana kimwili. Ni wakati mzuri wakuoga pamoja. Ni wakati mzuri fanya mapenzi na kupata raha. Ni wakati mzuri ambao kwa kweli. Unapeana joto na mpenzi wako. Unaenjoy. Unapata furaha. Unajiskia amani mwili unaburudika. Nani wakati mzuri sana wakupata watoto, wakutafuta watoto, kwani unakua muda uti mnaitajena na mpenzi wako.

Chumba changu cha kulala ni kidogo sana. Chumba changu cha kulala kina kuta za rangi ua kijani. Lakini pia kitanda changu ni nne kwa sita, godoro tatu kwa sita. Lakini pia kutoka dirishani mimi nachokiona zaidi huwa ni miti. Katika nyumba ninayoishi miti ni nyingi sana. Hivo basi, najikuta nakuwa ni mwenye kutulia. Na poamuka asubuhi nikatizima jua linalo chomoza na jisikia raha sana.

Ndiyo, mimi napenda sana kuimba. Kuimba mimbo ya Bongo Flavor. Mimbo ya hapa hapa ki Tanzania, Singeli, Bongo Flavor. Napenda kuimba mimbo ambayo imeimbwa na Zuchu, Diamond, Nasibu, D-Voice, Rehema Chalamila, JD, Ray C, na mimbo ambayo imeimbwa na Alikiba. Ninapenda sana kwa kweli. Mimbo ilio mizuri na inahamasisha sana mapenzi. Ukiwa unaimba karibu na mpenzi wako, unajisikia vizuri sana.

Mwezi wa kumi na mbili mimi naupenda sana. Ni mwezi ambao, ni mwezi ambao ninachukua likizo kazini. Ni mwezi ambao, mimi na ndugu zangu wengi tunakutana, tunatembeleana, kwa sababu kila mmoja yanakua likizo. Ni mwezi ambao, nakua unimeweka pesa za kutosha kwa ajili ya kutembelea ndugu na kufanya vile navyovipenda.

Ndiyo, mimi napenda kuoga maji ya moto. Kwa sababu, maeneo haya ninayokaa kuna baridi sana. Muda wa asubuhi huwezi kuoga maji ya baridi. Lazima uchemshe maji yawe ya moto ndipo uweze kuoga. Tofauti na hapo unaweza ku umwa kichobi ambacho kinaweza kupelekea wewe kupoteza hela kuenda hospitali kutibiwa.

Ndiyo, mimi kama mwanamke au binti ambao nimefundwa vizuri, kupika ni kipaumbele, kupika ni jambo la kwanza kabisa. Kupika ni jambo ambalo, nalipa kipaumbele kwa sababu napenda kula chakula kizuri. Lakini pia, wale wanaonizunguka napenda wale chakula kizuri pia. Sipendi wataabike.

Kusema ukweli, mimi hesabu sio kipaumbele changu, kwa sababu kuanzia nikiwa niko shule ya msingi, hesabu zilikuwa zinanishinda. Hivyo, sizipi kipaumbele, na wala sijisumbui kutaka kuzifahamu. Najua tu hesabu za kawaida, kujumlisha, kutoa, kuzidisha, lakini sio hizo hesabu za mtu mpaka kuenda kufundisha vyuo vikuu, au za kufanya uwe mhandisi, au uwe mhasibu, hizo zinanishinda kabisa.